Timu yetu inaanza mradi mpia wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi nilio zoea. Lakini sasa kuna vipengele vipia vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange atuwa za kwanza. Kila mtu anajukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewayi kufanya kazi na wezangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mungine, mawasiliano yanakuwa magumu. Inahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoevu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu hunahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maaji. Nithikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa hafya ya mwoyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tapia mzuri.

Weekend inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tunyumbani. Ni soma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi hatujamuona kwa muda. Hiyo ni wazonzuri. Tutachukua zawadi kidogo. Labda matunda au mkate nadhani tutafurahia pamoja lakini naomba tupumzike pia tumekua na kazi nyingi nitawe nitaweza mpango mzuri turidhike wote.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu nizivute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani, pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinanifaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Ina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu za pengi ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka bila. Haraka zaidi bila kuchelewa.

Chakula ambacho ninapenda kula jioni ni mchele na viazi. Ninapenda mchele na viazi kwa sababu ni rahisi kupika na ni rahisi pia wakati mwili wangu unasiaga hivyo vyakula. Kwa hivyo itakuwa rahisi kwa mwili wangu kubeba ule chakula kwa sababu jioni ninapenda kulala bila kusumbuliwa na tumbo ama chakula. Kwa hivyo ninapenda ile chakula itakuwa rahisi mwili wangu kuhusiaga. Kwa hivyo ninapenda kukula mchele na viazi.

Mimi ninapendelea suruali asaa wakati wa baridi kwa sababu sita hisi baridi kwa migu zangu. Pia ninapendelea suruali kwa sababu hata wakati ninainama sita kuwa na ile uwoga ya kwamba siketi yangu nifupi kwa hivyo ninapendelea suruali.

Ndiyo, mimi ni mewai kushiriki mashindano. Tulikuwa tunashindana kukimbia na tulikuwa na marafiki zangu. Tulikuwa watoto watano. Hapo ni wakati nilikuwa chuo kikuu. Kwa hivyo tulikuwa watu watano, na hiyo mbio ilikuwa inaanzia, ilikuwa mita kama mia tatu. Mita mia tatu. Kwa hivyo tulikuwa tunakimbia kutoka, ilikuwa mahali, tunakimbia kutoka hapa mpaka pale mwisho, na kulikuwa na zawadi. Zawadi yenyewe ilikuwa pesa; ilikuwa shilingi elfu kumi, elfu kumi, na huo wakati nilikuwa nahitaji sana na pesa. Nikajiambia lazima nishinde, kwa sababu hawa marafiki zangu wanakimbia sana, wakona mbio, kushinda mimi. Kwa hivyo nilijitolea, nikajipa nguvu, nikajiambia, hii pesa lazima nichukue. Na nilitumia nguvu zangu zote, niliweka nguvu zangu zote, akili yangu yote kwa hiyo mashindano ya kukimbia. Na hakika, tulikimbia, kufika katikati nilikuwa wamwisho. Kufika katikati nikajiambia, "Hapana." Hii pesa lazima ikuwe yangu. Nikajiambia hivyo, nikajitia nguvu na nikajipa moyo. Hakika nilishinda. Marafiki zangu walishangaa sana kwa sababu wakati tunakimbia nilikuwa mwisho, wakati tunakimbia nilikuwa mwisho. Lakini wakati ilifika ni pesa, nilihakikisha nimeshinda, na nilishinda. Hiyo imekuwa kumbukumbu nzuri kwa sababu tukiwa na marafiki zangu tunafikiria yale wakati na tunacheka sana.

Fifaviyangu ninasafisha bada ya siku mbili. Hi ni kwa sababu kukiwa na vumbi, inaezaribu hiyo vivaviyangu. Na ninatua vumbi, ninatua uchafu. Ndiyo, hivyo vivavyo viweze kudumu. Kwa hivyo, ninasafisha vivaviyangu marambili kwa bada ya wikimbili, bada ya siku mbili. Ndiyo, bada ya siku mbili.